Mara nyingi, wikendi yangu huwa ni muda wa kupumzika na kujizanga upya kisaikolojia na kiroho. Ninapenda kuenda kanisani kwa sababu hunipa amani ya moyo, mwelekeo wakiimani na kunisaidia kuanza wiki mpya nikiwa na matumaini na nguvu mpya. Baada ya kanisa, utenga muda na wa kupumzika nyumbani kuachana na haraka za kazi na kuruhusu mwili na akili zipumzike kikamilifu. Aitha, napenda sana kujumuika na familia yangu kwa kushiriki mazungumzo, kucheka pamoja na wakati mwingine kula chakula cha pamoja. Muda huu hunikumbusha umuhimu wa ushikamano wa kifamilia na hunisaidia kudumisha uhusiano mzuri wa wale ninaowapenda zaidi. Kwa ujumla, weekendi zangu hunipa usawa mzuri katia imani, mapumziko na mahusiano ya kifamilia. Jambo linalo nifanya nijisikie mwenye furaha na utulivu kabla ya kurejea kwenye majukumu ya wiki mpya.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni Black Forest. Napenda keki hii kwa sababu ina mchanganyiko mzuri wa ladha tamu na kidogo ya uchachu kutoka kwenye cherries. Jambo linaloifanya isiwe nzito sana kula. Keki ya chokoleti laini huifanya iwe na ladha ya kuvutia. Hasa inapochanganywa na cream laini inayayuka mdomoni. Pia mwonekano wake wenye utabaka nzuri na mapambo ya chokoleti, unifanya inivutia hata kabla ya kuionja. Black Forest hunifaa sana wakati wa sherehe au hata ninapotaka kujitendea kitu kizuri. Kwa sababu hunipa furaha na kunifanya nijisikie nimejitunza.

Manthari nzuri sana niliowahi kuona ni Miracle Garden huko Dubai. Ni eneo la kuvutia sana lenye uzuri wa kipekee kwa sababu limejaa maua ya rangi mbalimbali iliyoandaliwa kwa ubunifu wa hali ya juu. Kilichonivutia zaidi ni namna maua yanavyoundwa katika maumbo tofauti kama nyumba, mioyo na hata ndege wakubwa. Jambo linalofanya sehemu hiyo ionekane kama ndoto. Harufu ya maua hewani huleta hisia ya utulivu na furaha na mazingira yake safi humfanya mtu ajisikie karibu sana na asili. Kutembea ndani ya Miracle Garden kulinipa amani ya moyo na kunifanya kuthamini uzuri wa asili pamoja na kipaji cha binadamu katika kuunda vitu vya kuvutia. Ni manthari inayobaki akilini kwa muda mrefu na ningependa kuitembelea tena.

Ninapenda kuvaa ngu ozilizo rahisi lakini na thifu, hasa rinda, blausi na suruali. Aina hii ya mavazi hunifanya nijiskie huru na mwenye kujiamini, iwe ni kazini au katika shughuliza kila siku. Rinda hunipa muonekano wa upole na heshima, blausi huniruhusu kuchanganya mtindo na rangi tofauti kulingana na hafla. Huku Huku suruali zikinipa faraja na urahisi wakusonga bila kikwazo. Kwa ujumla, napendelea mavazi yanayolingana na mazingira yanayo toa hathi bila kupitiliza na kunisaidia kujisikia nipo sawa muda wote.

Wakati wa mgogoro na mtu, kujitahidi kwanza kutulia na kusikiliza kabla ya kuchukua hatua yoyote. Ninaamini kusikiliza kwa makini husaidia kuelewa chanzo cha tatizo na hisia za mwenzangu bila kuhukumu haraka. Baada ya hapo, kujaribu kuzungumza kwa utulivu na heshima nikiweka wazi maoni yangu bila kutumia maneno makali au kulaumu. Ikiwa hali inakua ngumu, kuchagua kuchukua muda mfupi wa kutulia ili kuepuka kusema au kufanya jambo la kujitia. Lengo langu huwa ni kutatua mgogoro, si kushinda mabishano kwa sababu mahusiano mazuri ni muhimu kuliko kujithibitisha. Kwa kufanya hivyo, mara nyingi hupata suluhisho linaloritisha pande zote na kudumisha maelewano.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti katika shughuli zangu za kila siku, kwa sababu inanirahisishia kazi na kuokoa muda. Kutumia sauti kama vile kupiga na kupokea simu, kutumia ujumbe wa sauti, pamoja na vipengele vya amri za sauti kwenye simu au kompyuta, kwa ajili ya kutafuta taarifa au kupanga shughuli. Teknolojia hii hunisaidia hasa ninapokuwa na kazi nyingi au mikono yangu ipo busy. Kwani naweza kutoa maelekezo bila kuandika Pia ninaitumia kusikiliza habari, muziki na maudhui ya elimu kama vile mafundisho na vipindi vya motisha Jambo linalonisaidia kuendelea kujifunza hata ninapopumzika Kwa ujumla, teknolojia wa sauti imenifanya niwe na ufanisi zaidi, imeniboresha mawasiliano na imenisaidia kubaki nikiwa na taarifa bila kutumia nguvu nyingi Hasa katika dunia ya sasa inayotegemea sana teknolojia.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kuendeleza na kukuza biashara yangu ili iwe imara yenyefaida naendelevu kwa miaka mingi ijayo. Natamani kujenga mfumo mzuri wakazi unao ni ruhusu kusimamia shughuli kwa ufanisi, kuongeza wigo na huduma au bidhaa na kuwahudumia wateja wengi zaidi kwa ubora wa hali ya juu. Pia na lenga kujifunza na kutumia teknolojia na mbinu mpya za kibiashara ili kubaki ushindani katika soko linalo badilika kila wakati. Zaidi ya hayo, ni na lengo la kujenga timu yenye uwajibikaji na maadili mema ya kazi. Pamoja na kupata uhuru, wakifedha unaonipa usalama na uwezo wa kusawazisha kazi na maisha binafsi. Kwa ujumla, lengo langu ni kufikia mafanikio ya kudumu ya nayo niridhisha kita aluma na kunipa amani ya moyo.

Njia ninazotumia kupumzika, ni zile zinazo lenga kuniruhusu kutulia kiakili na kisaikolojia. Kwanza, napenda kusikiliza muziki mtulivu, hususan midundo laini au nyimbo zinazoongeza hisia za amani. Muziki husaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie mtulivu karibu na utulivu wa asili. Pili, hufanya meditation ambapo hujitenga na kelele za kila siku, ukaa kimya, kupumua kwa kina, na kuzingatia mawazo chanya au shukrani. Wakati huu, huachilia msongo kuondoa stress na kurudisha mtiririko wa mawazo kuwa tulivu na safi. Baada ya kutumia njia hizi, kupumzika, huwa na hisia nyepesi, tulivu na yenye nguvu mpya za kukabiliana na changamoto. Nafsi yangu huwa imetulia, maamuzi yangu huwa bora zaidi na mwili unapata nishati mpya. Kwa kweli, njia hizi husaidia kudumisha uwiano mzuri katia kazi, maisha binafsi, na afya akili na kunifanya nijisikie vizuri kwa jumla.

Mara nyingi huchaji kifaa changu asubuhi na jioni. Hii ni kwa sababu napendelea kuhakikisha betri ina nguvu ya kutosha kwa shughuli zangu za siku nzima. Iwe ni kazi mawasiliano au burudani kama kusikiliza muziki na kutumia mitandao ya kijamii. Kuchaji mara mbili kunasaidia pia kudumisha maisha ya betri na kuepuka hali ya kushuka ghafla ambayo inaweza kuadhiri utendaji wa kifaa. Asubuhi, napokea chaji kamili kabla ya kuanza siku ili niwe na uhakika wa kutumia kifaa bila wasiwasi jioni huchaji tena kabla ya kulala ili kesho nikianza siku nakua na betri yenye nguvu Kwa njia hii, kifaa changu kinabaki tayari kwa mahitaji yangu yote ya kila siku.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki kwa sababu hunipa furaha na utulivu wa kipekee. Kupiga muziki hunisaidia kueleza hisia zangu kwa njia isiyo ya maneno na kunifanya nijisikie huru kisaikolojia. Pia, hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunirudisha katika hali ya amani baada ya siku yenye shughuli nyingi. Zaidi ya hayo kupiga chombo cha muziki huniongezea ubunifu, kuniboresha umakini na kunifanya nijisikie mwenye furaha na kuridhika.

Ninapenda sana chapati kama aina ya mkate kwa sababu ni rahisi kula laini na enyelatha ya kipekee inayolingala na aina nyingi za vyakula. Chapati inapikwa kwa namna ambayo hunipa muundo laini na unyevu kidogo. Jambo linalofanya niweze kufurahia bila rshida. Pia ni mkate unaoweza kuunganishwa na mboga, nyama au maharage na hivyo kufanya chakula changu kiwe kitamu zaidi na kamili. Kutumia chapati ni pia kuna niruhusu kujisikia tulivu na kufurahia chakula bila uzito mkubwa tumboni. Na mara nyingi huwa sehemu ya chakula cha familia kinacho shirikishwa. Jambo linaloongeza furaha na mshikamano wa kifamilia. Kwa ujumla, chapati ni mkate ninao upenda kwa urahisi wake, latha yake na jinsi inavyo nifanya nijisikie vizuri baada ya kula.

Napenda kujifunza mambo mapya kwa njia mbili kuu, kusoma na kuangalia mtandaoni. Kusoma kunanisaidia kupata ufahamu wa hakina, hasaa kupitia vitabu, magazeti au makala zinazotoa maelezo ya hakina kuhusu mada fulani. Hii ni njia nzuri ya kuelewa na kwa undani na kuhifadhi maarifa ya muda mrefu. Kwa upande mwingine, kuangalia mtandaoni kunanipa taarifa haraka na kwa urahisi. Hususan kupitia video, makala ya elimu na vyanzo vingine vya digitali vinaweza vinavyowezesha kuona mifano halisi ya kile ninachojifunza. Kwa kutumia mchanganiko huu, najifunza kwa njia ya kusoma na kuona. Jambo linalonifanya niwe na marifa mapana na kuelewa mambo mapya kwa urahisi zaidi. Pia kunanisaidia kubaki kisasa na kuwa na taarifa mpya zinazohitajika katika maisha ya kila siku.

Ndio, napenda kujaribu teknolojia mpya kwa sababu hunifungulia fursa za kujifunza na kunirahisishia maisha. Kila mara teknolojia mpya zinapoibuka, huwa na hamu ya kujichunguza ili kuelewa jinsi zinavyofanya kazi na faida zake katika kazi au maisha ya kila siku. Kujaribu teknolojia mpya hunisaidia kubaki kisasa, kuongeza ufanisi na kuboresha namna nina vyofanya maamuzi. Pia huniongezea ubunifu na kunifanya niwe tayari kukabiliana na mabadiliko ya nayo tokea katika dunia ya sasa inayo tawaliwa na teknolojia.

Ndiyo, napenda kuvaa vipuli kwa sababu vinanipa muonekana wa kipekee na wakuvutia. Vipuli vinaongeza uzuri wa na mtindo wa mavazi na mara nyingi hunifanya nionekane nikiwa na hisia za furaha na ujasiri. Pia, rangi na muundo wa vipuli huweza kuchanganywa na nguo nyingine kwa urahisi. Jambo linaloongeza uhalisia na mtindo wangu binafsi. Kwa ujumla, kuvaa vipuli kunanifanya nijisikie tofauti na kuniburudisha. Huku nikionyesha mtindo wangu wa kipekee katika mavazi ya kila siku au hafla maalum.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini sana ni Apple, kwa sababu imejipatia sifa ya ubora, uvumbuzi na kuzingatia mahitaji ya watumiaji wake. Bidhaa zao, kama vile simu, kompyuta na vifaa vya kielektroniki, mara nyingi hutoa utendaji dhabiti, muundo wa kuvutia na urahisi wa kutumia. Zaidi ya hayo, hapo inaangalia kwa makini maswala ya usalama wa taarifa binafsi jambo linaloongeza imani yangu katika kutumia teknolojia yao. Kampuni hii pia inaendelea kuboresha bidhaa zake kila wakati, ikichanganya ubunifu wa kisasa na mahitaji ya kila siku ya watumiaji. Kwa hivyo, kuamini Apple kuna nipa uhakika wa kupata teknolojia yenye ubora, yenye muda mrefu wa matumizi na yenye huduma zinazoridhisha.

Mara nyingi, napendelea kutumia programu mbali mbali kulingana na mahitaji yangu ya kila siku Lakini programu ninazotumia zaidi, ni zile zinazohusiana na mawasiliano, burudani na biashara. Kwa mawasiliano, napenda kutumia programu za WhatsApp na email kwa sababu zinanirahisishia kuwasiliana na wateja, familia, na marafiki kwa haraka na kwa urahisi. Kwa burudani na kujifunza, napendelea kutumia TikTok na YouTube ambapo ninaweza kusikiliza muziki, kuangalia video za elimu na kupata burudani wakati wa mapumziko. Pia napenda kutumia programu za kifedha, na biashara ambazo husaidia kusimamia malipo, bajeti na shughuli za kila siku za biashara yangu. Kutumia mchanganiko wa programu hizi, kunanisaidia kuwa na ufanisi, kubaki na taarifa za muhimu na pia kufurahia wakati wangu wa mapumziko bila kupoteza muda.

Napenda kucheza mchezo wa kadi kwa sababu ni burudani inayochanganya akili na mkakati. Michezo ya kadi hunipa fursa ya kufikiria kwa makini, kupanga hatuwa zangu na kujaribu kutabiri hatuwa za wachezaji wengine. Jambo linaloongeza ujuzi wangu wa kimkakati. Pia, kucheza mchezo wa kadi ni njia nzuri ya kushirikiana na familia au marafiki, kufurahia muda wa pamoja na kucheka bila shinikizo. Zaidi ya burudani hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijisikie tulivu baada ya siku yenye shughuli nyingi. Kwa hivyo, michezo ya kadi ni moja ya njia ninazopenda zaidi za kujiburudisha na kuhimarisha mahusiano yangu na wale ninaowapenda.

Mara nyingi, hulea nywele zangu kila baada ya siku chache ili kuhakikisha zinabaki safi, laini na zinye afya. Hulea nywele siitu kwa ajili ya muonekano, bali pia husaidia kuondoa uchafu, mafuta ya siyo hitajika na kuzuia nywele kuvunjika au kuharibika. Mara nyingi hulea nywele kabla ya kuenda kazini au shughuli za muhimu, ili ziwe na mtindo mzuri na kunipa hisia ya usafi na utulivu. Aidha, huchanganya kutumia mafuta au krim za nywele zina zofaa aina aina yangu ya nywele. Jambo linalo saidia kudumisha unyevu na uimara wake. Kwa ujumla, kulea nywele mara kwa mara, unanisaidia kuendelea kuonekana vizuri, kujihisi mwenye kujiamini na kudumisha afya ya nywele zangu kwa muda mrefu.

Kujianda kwa mkutano, mimi huwa na mpangilio wa hatua kadhaa ili kuhakikisha kila kitu kiko tayari na ninaonekana na nahisi kitalamu. Kwanza, ufanya mapitio ya taarifa muhimu ambazo zitajadiliwa nikihakikisha ninaelewa ajenda ya mkutano na hoja zangu. Baada ya hapo, ufanya andiko la kumbukumbu au kuandaa hoja muhimu ili nisije nikasahau jambo lolote muhimu wakati wa mjadala. Pia, ufikiria mtindo wa mavazi ninavyo vaa kwa kikisha ni safi nadhifu na unaendana na hadhi ya kikazi. Kabla ya mkutano, ufanya ukaguzi wa kifaa changu cha mawasiliano kama simu au kompyuta ili kuhakikisha hakuna matatizo ya kiufundi. Kwa njia hii, ninahisi tayari kujiamini na nikiwa na amani ya akili. Jambo linaloongeza uwezekano wa kushiriki kwa ufanisi na kufanikisha malengo ya mkutano.

Nilipo kuwa mdogo, nilipenda sana kucheza, kwa sababu kuna nifanya nijisikie furaha na huru. Michezo balimbali, iwe ya nje au ndani ya nyumba, ili nisaidia kutumia nguvu zangu, kushirikiana na marafiki na kuunda urafiki wa kudumu. Pia kucheza kuna nifanya ni kujifunza uvumilivu, usindani mzuri na mbinu za kushirikiana na wengine. Jambo ambalo limeendelea kunisaidia hata sasa katika maisha yangu ya kila siku. Kwa ujumla, utotoni nilifurahia michezo kwa sababu ilileta ufuraha, msisimuko na kumbukumbu nzuri ambazo bado na zithamini.

Zawadi nzuri zaidi niliyowahi kupokea ni gari. Kupokea zawadi hii kulikuwa na mshangao mkubwa na furaha isiyo na kifani. Kwa sababu ni kitu cha thamani kubwa na kilicho nirahisishia maisha kwa njia nyingi. Gari hili linaniruhusu kusafiri kwa urahisi, kuokoa muda na kufanya shughuli zangu za kila siku kwa kuwa rahisi na za haraka. Pia linanifanya nijisikie huru kisaikolojia hasa ninapohitaji kuenda kazini, kufanya manunuzi, au kutembelea familia na marafiki. Zaidi ya thamani yake ya kifedha, zawadi hii pia inaashiria ushirikiano, upendo na kutambuliwa kwa juhudi zangu. Jambo linaloongeza furaha na kuridhika. Kwa hivyo, zawadi ya gari ni moja ya zawadi ambazo sitasahau kamwe.

Napenda kusoma vitabu vya aina ya romantic na fictional kwa sababu vinanipa burudani na kuniruhusu kuingia katika hadithi za kipekee za watu wahusika mbalimbali. Vitabu vya romantic hunitia moyo na kunifundisha kuhusu mahusiano, hisia na jinsi watu wanavyoweza kushirikiana kwa upendo na kuelewana. Kwa upande mwingine, vitabu vya fictional hupeleka akili yangu katika ulimwengu wa fantasia, mashujaa, au matukio ya ajabu ambayo hayatokei katika maisha halisi. Jambo linaloongeza ubunifu na msisimko. Kusoma aina hizi kunanisaidia kupumzika kisaikolojia, kujenga mawazo mazuri na kunifanya nijisikie furaha huku nikijifunza maadili na uzoefu wa maisha kupitia hadithi za wahusika. Kwa ujumla, vitabu hivi hufanya muda wangu wa kusoma kuwa wa kusisimua na wenye maana.

Ndiyo, niliwahi kufanya kazi ya kujitolea katika kituo cha watoto yatima. Kazi hii ilikuwa ya maana sana kwa sababu ilinipa fursa ya kusaidia watoto walio kuwa katika mazingira magumu na kuleta furaha katika maisha yao. Nilihusika katika shughuli mbalimbali kama vile kuwasaidia watoto kusoma, kucheza nao na kuhakikisha wanapata mahitaji ya msingi. Kupitia kazi hii nilijifunza uvumilivu, huruma na umuhimu wa kusaidia wengine bila matarajio ya malipo. Jambo linalonifanya nijisikia kuridhika kisaikolojia.

Napenda kutembea katika maeneo yenye utulivu na mazingira mazuri, ambapo ninaweza kufurahia asili na kupumzika kiakili. Hii inaweza kuwa bustani, msitu ndogo au barabara tulivu yenye miti na mandhari mzuri. Kutembea katika maeneo haya, kunanipa fursa ya kukutana na wazo mzuri, kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo, unaojitokeza kutokana na shughuli za kila siku. Zaidi ya hayo, napenda kutembea pia katika maeneo ya mijini wakati kuna shuguli za kuvutia kama maduka au maeneo ya burudani, kwa sababu hunipa mchanganyiko wa starehe na mafunzo ya maisha halisi. Kutembea kwa njia hii, kunanisaidia kuwa na afya bora, kuimarisha moyo na misuli na kunifanya nijisikie nyepesi na tayari kushugulika na majukumu yangu ya kila siku. Ni shuguli ambayo sio tu burudani bali pia ni afya na ustawi wa mwili na akili.

Tabia ambayo inanikera sana ni ukosefu wa uwajibikaji na ubinafsi. Napenda watu wakitenda kwa uwajibikaji na kuzingatia wengine. Kwa hivyo, kuona mtu akishindwa kufanya sehemu yake au kushirikiana kwa pamoja kunanifanya nijisikie kukasirika. Wakati mwingine, watu huacha majukumu yao au kufanya mambo kwa njia ambayo inawaathiri wengine. Jambo linalosababisha shida zisizo za lazima na kuvuruga mpangilio mzuri wa kazi au mahusiano. Pia, ubinafsi mkubwa au kushindwa kuzingatia hisia na mahitaji ya wengine, kunachukua muda wangu na kuleta msongo wa mawazo, kwani huwa napaswa kushughulikia matokeo ya tabia hiyo. Tabia hizi hufanya uhusiano wa kirafiki, kifamilia au wa kazini kuwa mgumu. Na kunifanya niwe makini zaidi katika mawasiliano na watu hao. Kwa ujumla, tabia zisizo za uwajibikaji, ubinafsi na ukosefu wa heshima huchukua muda wangu na hufanya nijisikie kuchoshwa. Jambo linalofanya niwe makini zaidi kudumisha amani na maelewano katika maisha yangu ya kila siku.

Kumbukumbu nzuri sana ya utotoni ni lio nayo ni safari za wakati wa krismasi. Kila krismasi, familia yangu na mimi tulikuwa tunapanga safari ndogo kuenda sehemu za kuvutia au familia zambali na siku hiyo ilikuwa na furaha kubwa. Nilifurahia mandhari ya baridi kidogo, miti ya krismasi na rangi za sherehe zilizo jaza kila sehemu tulio itembelea. Zaidi ya hayo, safari hizi ziligawa muda wa kucheka, kucheza na kushirikiana kama familia. Jambo lilo nifanya nijisikie karibu na wale ninao wapenda. Kila safari ilikuwa na changamoto kidogo ya kupanga, lakini furaha na kumbukumbu tulizo kusanya zilikuwa za thamani isio na kifani. Nilijifunza thamani ya familia, mshikamano na furaha wa wakati wapamoja ambazo bado zinabaki akilini mwangu na kunifanya nikumbuke utotoni kwa upendo na tabasamu kila wakati.

Napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu ni burudani nzuri inayochanganya mawazo, mkakati na ushirikiano. Michezo hii hunifanya nifurahie muda wa pamoja na familia au marafiki. Huku nikijifunza subira, kupanga hatua na kufikiri kwa kina. Pia, michezo ya ubao hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha umakini. Kwa sababu hunifanya nizingatie mchezo na kusahau kwa muda changamoto za kila siku. Zaidi ya hapo, ni njia nzuri ya kujenga mahusiano na kuleta kicheko na furaha. Jambo linalonifanya iwe moja wapo ya michezo ninayoipenda sana.

Napendelea mfumo wa simu wa Android. Android ni mfumo wenye urahisi wa kutumia na kubadilika kwani unaeza kubadilisha vipengele mbalimbali vya kifaa kulingana na mahitaji yako. Pia, una programu nyingi za bure na zenye dhamani, na ni rahisi kupata vifaa vya aina tofauti kwa bei mbali mbali. Jambo linalofanya uwezekano wa kuchagua kifaa kinachokidhi, bajeti na mahitaji. Zaidi ya hayo, Android hutoa uhuru mkubwa wa kusanidi programu, kuhifadhi data na kutumia teknolojia mbali mbali. Jambo linalongeza ufanisi wa kifaa katika kazi, mawasiliano na burudani. Kwa ujumla, Android ni mfumo ninaopenda kwa sababu ni rahisi la kibunifu na linaniruhusu kutumia kifaa changu kwa njia ninayotaka.

Ninawafahamu majirani zangu kwa kiwango kizuri. Napenda kuishi katika mazingira yenye ushirikiano na maelewano, hivyo huwa na mazungumzo mara kwa mara na majirani zangu, kushiriki habari muhimu au kusaidiana wakati wa mahitaji. Kuwa na uhusiano mzuri na majirani kunanipa hisia ya usalama, urafiki na mshikamano wa kijamii. Zaidi ya hapo, majirani wanaweza kusaidia katika shughuli ndogo za kila siku kama kudumisha usafi wa mazingira au kusaidia katika dharura ndogo, jambo linaloongeza amani na utulivu katika maisha ya kila siku. Kwa ujumla, kufahamu majirani kunanifanya nijisikie sehemu ya jamii na kuniruhusu kushirikiana na furaha na wengine.

Ili kulinda mazingira, ufanya mambo mbalimbali madogo na makubwa ambayo yanaongeza afya ya dunia yetu. Kwanza, ninaweza kupunguza matumizi ya plastiki na kutumia bidhaa zinazo weza kutumika tena ili kupunguza taka zinazo weza kuharibu mazingira. Pia, ninahakikisha kununua bidhaa zinazo toka kwa njia endelevu na kusaidia bidhaa za kienyeji. Jambo lila losaidia kupunguza uchafuzi na kuendeleza uchumi wa jamii. Zaidi ya hapo, ufanya jitihada za kuhifathi maji na nishati kwa mfano kuzima taa au vifaa vya umeme ni naviotutumia na kuhakikisha zifutili maji buri. Mara nyingine ushiriki katika kusafisha mazingira au kupanda miti, kwani hili linasaidia kuimarisha hewa safi kupunguza mmonyoko wa ardhi na kutoa hifadhi kwa wanyama na mimea. Kwa kufanya hivi, siitu huninachangia kulinda dunia, bali pia ufundisha wengine umuhimu wa kutunza mazingira. Jambo linalo saidia jamii nzima kuwa na maisha bora, afya nzuri na ustawi wa muda mrefu. Kila hatua, ata ndogo ufanya tofauti na hiyo inafanya nijisike kurithika na mchango wangu katika kulinda sayari yetu.

Wazo zuri nililo nalo kwa siku ya leo ni kupanga muda wa kufanya kazi na mapumziko kwa usahihi. Nimeamua kutumia siku hii kwa ufanisi zaidi kwa kuhakikisha kila jambo muhimu linafanywa bila kusababisha msongo wa mawazo. Kwa mfano, nitazingatia kupanga majukumu ya kazi, kuhakikisha ni na wakati wakupumzika na kujitunza, na pia kutumia muda huu kuwasiliana na familia au marafiki. Wazo hili linanisaidia kubakil makini, kuwa na amani ya akili, na kuongeza ufanisi katika kila kitu nitakachofanya leo. Zaidi ya hayo, kunipa nafasi ya kufurahia muda wangu bila presha, huku nikiwa na hisia za furaha na kurithika. Ni wazo rahisi lakini lenye faida kubwa kwa maisha ya kila siku.

Ninapo kuwa nyumbani nanikiwa na furaha, napenda kupumzika na kushirikiana na familia yangu. Hii inaweza kuwa kupitia kukaa pamoja kuzungumza, kucheka na kula chakula cha pamoja. Jambo linaloongeza mshikamano wakifamilia. Pia napenda kutumia muda huu kusikiliza muziki, kuangalia video mtandaoni na au kucheza michezo ya ubao na watoto. Kwani kuna nisaidia kufurahia wakati wakupunguza msongo wa mawazo wa kila siku. Wakati mwingine, hupenda pia kupanda bustani au kudumisha nyumba yangu, jambo linalo nifanya nijisikie utulivu na nikiwa na amani ya akili. Kwa ujumla, kuwa nyumbani nikiwa na furaha kuna nipa na fasi ya kujijali, kupumzika na kuhimarisha uhusiano na wale ninao wapenda. Jambo linalo ongeza furaha na kurithika kwa maisha yangu ya kila siku.

Mara nyingi, nitaangalia video mtandaoni kwenye majukwaa kama YouTube na TikTok. Majukwaa haya hunipa fursa ya kuona aina mbalimbali za video, ikiwemo burudani, elimu, mafunzo ya biashara au mambo ya motisha. Kupitia YouTube, ninaweza kupata video za kufundisha ujuzi mpya, mapishi au historia ambazo hufungua mawazo yangu na kunifundisha kitu kipya kila siku. TikTok kwa upande mwingine hunipa burudani ya haraka na yenye kuvutia pamoja na mionekano ya mitindo na changamoto za kuchekesha. Kutazama video hizi mtandaoni kunanisaidia kukupumzika, kujifunza na kuungana na mwelekeo wa kisasa huku nikifurahia wakati wangu wa mapumziko bila kuchosha.

Msimu ninaoupenda zaidi ni msimu wa mvua na baridi kwa sababu unamvuto wakipekee na unaleta utulivu wa kiakili na furaha. Napenda jinsi anga linavyokuwa nzuri na wingu la mvua likizunguka. Na jinsi baridi nyepesi inavyofanya hali kuwa tulivu na rahisi kuishi. Mvua huleta hisia za amani huku ikipunguza joto na kufanya mazingira kuwa safi na enye harufu nzuri ya asili. Zaidi ya hayo, msimu huu hunipa fursa ya kukaa ndani ya nyumba nikipumzika kusoma vitabu, kusikiliza muziki au kushirikiana na familia bila kuwa na joto kubwa au kelele nyingi. Pia, napenda kutembea wakati wa mvua au baridi kidogo kwani ni wakati mzuri wa kuzingatia mawazo, kufurahia manthari na kuona mimea ikichanua kutokana na mvua. Kwa ujumla, msimu wa mvua na baridi, hunipa hisia za furaha, utulivu na kuridhika. Jambo linalalo nifanya niwe na amani ya moyo na nikiwa tayari kushugulikia changamoto za kila siku.

Harufu ninayoipenda zaidi ni harufu ya chakula kinapopikwa, hasa keki ikipikwa, pamoja na harufu za mboga, nyama au supu zinazopikwa nyumbani. Kwa sababu hunifanya nijisikie njaa na furaha mara moja. Harufu hizi hutoa hisia za utu, amani na kumbukumbu nzuri, hasa zinapohusiana na familia au sherehe ndogo nyumbani. Zaidi ya hayo, napenda pia harufu ya maua kwani hunipa utulivu wa akili na huzuni kidogo ya furaha. Huku ikileta hisia nzuri za asili na mandhari safi. Kuunganishwa kwa harufu za chakula na maua, kunaniifanya nijisikie tulivu, furaha na utulivu na mara nyingine hufanya nifurahi zaidi wakati wa mapumziko au wakati wa kushirikiana na familia. Kwa ujumla, harufu hizi hufanya mazingira kuwa mazuri na kunirudisha kwenye kumbukumbu nzuri na hisia za furaha.

Napendelea baridi kidogo kuliko joto kwa sababu inanifanya nijisikie huru na tulivu. Wakati hali ni baridi, ni rahisi kufanya shughuli mbalimbali bila kuchoka haraka au kuwa na hisia za kutojisikia vizuri. Jambo ambalo mara nyingi hutokea wakati wa joto kali. Baridi pia hunipa nafasi ya kuvaa nguo za starehe, kutumia blanketi na kufurahia kahawa au chai ya moto. Jambo linaloongeza faraja na utulivu. Zaidi ya hapo, baridi ufanya mazingira kuwa ya kuvutia hasa ikiwa kuna mvua au upepo kidogo unaopuliza na kunipa hisia nzuri za kuzingatia mawazo au kusoma vitabu. Kwa upande mwingine, joto kali mara nyingi kufanya mtu ajisikie uchovu, kavu na kukosa nishati, jambo linaloweza kuadhiri utendaji wa kazi au burudani. Kwa hivyo, baridi ni msimu au hali ninayopendelea kwa sababu hutoa faraja, utulivu na nishati ya kufanya mambo vizuri.

Sipendi kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu mara nyingi huleta mabishano, mkanganyiko na hisia zisizo za lazima. Napenda mazungumzo yangu ya kila siku yawe ya furaha, elimu au burudani. Ambapo kila mtu anaweza kushirikiana kwa utulivu bila kuchochea mabishano. Siasa mara nyingine huchukua muda mwingi wa mawazo na mara nyingine huathiri uhusiano wa kirafiki au kifamilia. Kwa hivyo, napendelea kuepuka mazungumzo ya kisiasa na kuzingatia mada zinazoongeza maharifa, ufanisi na furaha katika maisha ya kila siku. Hii inanisaidia kubaki tulivu makini na nafurahia mazungumzo bila msongo wa mawazo.

Wakati wa mapumziko ya mchana, napenda kutumia muda huu kupumzika na kurejesha nguvu za mwili na akili. Mara nyingi, hula chakula cha mchana kilicho rahisi na chenye lishe. Kisha natoa muda kidogo wa kupumzika, kusikiliza muziki au kuangalia video fupi mtandaoni. Wakati mwingine, napenda pia kutembea kidogo, au kufanya mazoezi madogo. Jambo linalosaidia kuamsha mwili na kunipa nishati ya kuendelea na shughuli za mchana bila uchovu. Zaidi ya hapo, napenda kutumia muda huu kuzingatia mawazo yangu, kupanga kazi ya baadaye au kufanya vitu vidogo vya kujiburudisha. Kwa ujumla, mapumziko ya mchana hunisaidia kubaki makini, kuwa na nguvu, na kudumisha utulivu wa akili ili nimalize siku yangu ya kazi kwa ufanisi.

Napendelea kuwasiliana na wafanya kazi wenzangu kwa uwazi, heshima na ushirikiano. Mara nyingi, tunatumia mawasiliano ya simu, barua pepe au mazungumzo ya ana kwa ana ili kuhakikisha kila mmoja anaelewa majukumu yake na malengo ya kazi. Kwa kawaida, hujenga uhusiano wa kirafiki na wa kitaaluma ili kushirikiana kwa urahisi, kushugulikia changamoto pamoja na kusaidia kila mmoja pale panapohitajika. Pia, ninajitahidi kusikiliza maoni na mawazo yao kabla ya kufanya maamuzi, kwani hilo hufanya kazi iwe ya na uwazi na kila mmoja ajisikie kudhaminiwa. Kwa ujumla, mawasiliano haya husaidia kuboresha ufanisi, kudumisha amani ya kikazi na kuunda mazingira mazuri ya kufanya kazi, ambapo kila mtu anaweza kushirikiana kwa furaha na kujituma kwa bidii.

Sherehe ninayopendezwa zaidi ni siku ya kuzaliwa kwa sababu ni wakati wa kusherehekea maisha, furaha na mafanikio madogo au makubwa yaliyopatikana. Siku hii hutoa nafasi ya kukutana na familia, marafiki na wapendwa, kushirikiana pamoja, kucheka na kufurahia chakula kizuri. Pia ni muda mzuri wa kutambua mafanikio yangu kuweka malengo mapya na kujiwekea changamoto za siku zijazo. Jambo linaloongeza motisha na furaha. Zaidi ya hayo, sherehe ya siku ya kuzaliwa huwa na mandhari ya furaha na mapambo. Jambo linaloongeza mshangao na kumbukumbu nzuri. Kwa ujumla, siku ya kuzaliwa ni sherehe ninayopendezwa zaidi kwa sababu inachanganya furaha, upendo na mshikamano wa kifamilia na marafiki. Ikifanya siku hiyo iwe ya kipekee na isiyosahaulika.

Kazi ya nyumbani ninayo ichukia zaidi ni kukunja nguo. Ingawa ni kazi ndogo, mara nyingi inachukua muda mwingi na huhitaji umakini mkubwa ili nguo zibaki safi na zikiwa zimepangwa vizuri. Mara nyingine, baada ya kusafisha na kuosha nguo, kukunja huonekana kazi ya ziada isio na mwisho, hasaa wakati kuna nguo nyingi za familia nzima. Zaidi ya hapo, mara nyingi huwa inachosha mikono na kunifanya nijisikie uchovu kidogo, jambo linalofanya nisiwe na hamu ya kufanya haraka. Kwa hivyo, ingawa ni muhimu kudumisha nguo safi na zilizopangwa vizuri kukunja nguo ni moja ya kazi za nyumbani ambazo sipendi sana.

Ninapo kabiliana na tatizo kazini, ufuata njia za kimkakati na utulivu ili kupata suluhisho linalofaa. Kwanza, uchunguza tatizo kwa makini ili kuelewa chanzo chake kikamilifu, badala ya kuchukua hatua kwa hasira au haraka. Baada ya hapo, ujaribu kubadilishana mawazo na wafanyakazi wenzangu au viongozi, kusikiliza maoni tofauti na kutafuta suluhisho lenye manufaa kwa pande zote. Pia, ufanya mpango wa hatua nikichagua ni hatua gani, zipi nifanye kwanza na zipi ni zinafuata. Ili tatizo lisizidishwe. Wakati mwingine, ninatumia ufahamu wangu wa awali na uzoefu kuona njia mbadala za kutatua tatizo. Kwa kufanya hivyo, mara nyingi hupata suluhisho linaloridhisha kunifanya niwe na amani ya akili na pia kudumisha uhusiano mzuri na wenzangu. Hii njia husaidia kuhakikisha tatizo linatatuliwa kwa ufanisi bila kuunda migongano au msongo wa mawazo.

Malengo yangu kazini ni yale yanayolenga maendeleo ya kitaalamu, ufanisi wa biashara na usawi wa timu yangu. Kwanza, nataka kuhakikisha kwamba kazi yangu inafanywa kwa kiwango cha juu nikitumia ujuzi na maarifa niliojifunza. Huku nikiboresha kila siku, ili kuwa bora zaidi. Pili, ninalengo la kukuza biashara au eneo la kazi nipasavyo. Kuhakikisha linafaidika, linapewa wateja, huduma bora na linadumishwa kwa njia endelevu. Zaidi ya hapo, lengo langu ni kujenga uhusiano mzuri wa wafanyikazi wenzangu kwa kuhimiza mawasiliano ya uwazi, heshima na ushirikiano. Jambo linalo ongeza ufanisi wa kazi na kutengeneza mazingira mazuri ya kufanya kazi. Pia, nataka kujifunza teknolojia mpya na mbinu za kisasa ili kuboresha utendaji wa kazi na kubaki ushindani katika soko. Kwa ujumla, malengo yangu ni kuhakikisha ninafanya kazi kwa ubora, kuongeza faida na ufanisi, na kudumisha amani, ushirikiano na maendeleo ya kila mtu anayehusika. Jambo linalonifanya nijisikie kuridhika kikamilifu na mafanikio ya kazi yangu.

Napokea maoni kutoka kwa wengine kwa njia uvumilivu na makini. Nikiakikisha ninaelewa kile wanacho kusudia kusema. Kwanza, ufanya jitihada ya kusikiliza bila kukatiza, nikitafuta kuelewa kwa kina hoja zao na sababu ya maoni yao. Baada ya hapo, kuzingatia kama maoni hayo ya naweza kunisaidia kuboresha kazi yangu, ujuzi wangu, au tabia zangu. Ufanya jitihada ya kuchukua maoni kwa mtazamo chanya hata kama ni mtofauti na mawazo yangu. Kwa sababu mara nyingi ya naweza kunipa mtazamo mpya au njia mbadala za kutatua tatizo. Kwa kufanya hivyo, napata ufahamu zaidi huimarisha uhusiano na wenzangu na kuendeleza ushirikiano kazini au nyumbani. Kupokea maoni kwa utulivu pia, hufanya ni ufanye maamuzi bora, kudumisha amani na kuonyesha heshima kwa wengine jambo linaloongeza mafanikio ya kila siku.

Napendelea kuandika kwa kutumia kompyuta kuliko kwa mkono, kwa sababu ni haraka rahisi, na hunisaidia kupanga mawazo yangu vizuri zaidi. Kuandika kwa kompyuta huniruhusu kuhariri maandishi kwa urahisi bila usumbufu. Kuongeza au kupunguza maneno na kupanga kazi kwa mpangilio mzuri. Pia hunisaidia kuokoa muda hasa ninapokuwa na kazi nyingi au maandishi marefu. Hata hivyo, mara nyingine huandika kwa mkono pale ninakotaka kuandika mawazo ya haraka au kufanya kumbukumbu ndogo. Kwa sababu huleta hisia ya ukaribu na umakini zaidi. Kwa ujumla, kompyuta hunipa ufanisi mkubwa, ilhali kuandika kwa mkono hunisaidia kutafakari, lakini chaguo langu kubwa hubaki kuwa kuandika kwa kompyuta.

Nimewahi kusafiri kwa ndege na kila safari ilikuwa ya kusisimua na ya kipekee kusafiri kwa ndege kunanisaidia kuhifadhi muda na kufika haraka kwenye sehemu mbali Jambo ambalo lingekuwa ngumu kufanya kwa gari au njia nyingine za usafiri Pia ndege hutoa fursa ya kuona mandhari ya ajabu kutoka juu kama vile mlima, miji na mawingu jambo linaloongeza msisimko na furaha wakati wa safari Zaidi ya hayo, kusafiri kwa ndege kunanisaidia kujifunza utaratibu wa usafiri kufanya mipango mapema na kushughulikia changamoto ndogo za kusafiri Jambo linaloongeza ujuzi wangu wa kupanga. Kwa ujumla, safari za ndege ni uzoefu ambao hunipa furaha msisimko na uhuru Huku pia zikiniwezesha kufika mahali mapya kwa haraka na usalama.

Wakati wa baridi kali, napenda kutumia muda wangu kwa njia zinazoongeza faraja na utulivu wa mwili na akili. Kwanza, hula chakula cha moto au kinywaji kama chai au kahawa ili kuondoa baridi na kunipa nguvu. Mara nyingi hupenda kukaa ndani ya nyumba nikivaa nguo za joto na kutumia blanketi ili nijisikie vizuri na tulivu. Zaidi ya hapo, napenda kusoma vitabu, kusikiliza muziki au kuangalia video mtandaoni, kwani kunaniruhusu kufurahia muda wangu bila kuingia kwenye baridi ya nje. Wakati mwingine, napenda pia kutembea kidogo au kufanya mazoezi madogo ikiwa hali ya hewa inaruhusu, ili mwili usibaki baridi na kupata nishati. Kwa ujumla, kufanya mambo haya wakati wa baridi, kuna nisaidia kubaki makini, kuwa na nguvu na kufurahia muda wangu bila kutojisikia vibaya. Huku nikijisikia utulivu na kutitika.

Hili kupunguza matumizi ya plastiki, ufanya mambo mbalimbali madogo lakini yenye faida kubwa kwa mazingira. Kwanza, uchagua kubeba mfuko wa kitambaa au chupa ya maji inayoweweza kutumika tena badala ya kutumia plastiki za moja kwa moja. Pia, kupendelea kununua bidhaa zenye pakiti ndogo au zinazotengenezwa kwa nyenzo za asili kama karatasi au chuma badala ya plastiki. Wakati mwingine, kujaribu kutumia tena plastiki zilizopo au kuzipanga kwa anjia ya kuchanganya taka ili kuzisiharibu mazingira. Zaidi ya hapo, hushirikisha familia na marafiki kuhusu kujikinga na plastiki zisizo hitajika. Kuhakikisha kila mmoja anachangia kwanjia ndoko au kubwa. Kwa kufanya hivi, napunguza uchafu wa plastiki kulinda mimea na wanyama na kuchangia maisha bora na salama kwa sayari yetu.

Nimewahi kushiriki mashindano na kila tukio lilikuwa la kusisimua na la kujifunza. Kushiriki mashindano kunanisaidia kujaribu uwezo wangu, kuimarisha ujasiri, na kuboresha mbinu zangu za kushindana kwa heshima. Pia, kuna nifundisha uvumilivu, subira na jinsi ya kushugulikia usindani bila hasira. Jambo linalonipa utu na nidhamu katika maisha yangu. Zaidi ya hapo, mashindano huleta furaha na msisimko kwani ni wakati wa kuonyesha ujuzi na juhudi zangu. Huku nikijifunza pia kutoka kwa washindani wengine. Kwa ujumla, kushiriki mashindano, kunanisaidia kuboresha ujuzi wangu, kujenga imani kwa uwezo wangu, na kufurahia ushindani wa heshima. Jambo linalobaki kuwa kumbukumbu nzuri na changamoto ya kujipima kila wakati.

Mafunzo ni nayopendelea kupata kazini ni yale ya nayohusiana na kuongeza ujuzi wangu, kuboresha utendaji na kukuza maendeleo ya kitaaluma. Kwa mfano, ningependa kupata mafunzo ya utawala wa biashara, teknolojia mpya, mawasiliano ye nye ufanisi na mbinu za kusimamia timu. Mafunzo haya ya tanisaidia kufanya kazi ya kwa ufanisi zaidi, kushugulikia changamoto za kila siku kwa urahisi na kuchangia kwa kiasi kikubwa kwenye maendeleo ya kampuni au eneo la kazi. Zaidi ya hapo, ningependa mafunzo ya usimamizi wa muda, ufahamu wa kifedha na mbinu za ubunifu ili niongeze tija katika kazi ya zangu. Kwa ujumla, mafunzo haya yata nisaidia kubaki kisasa kuwa na ufanisi zaidi na kufanikisha malengo yangu kazini kwa muda mfupi na mrefu. Huku pia ni kijenga uhusiano mzuri na wenzangu.

Napenda kufanya mambo mbalimbali pamoja na familia yangu kwa sababu hunipa furaha na kunifanya nijisikie salama na kuthaminiwa. Tunapenda kukaa pamoja na kuzungumza, kushirikiana chakula na kushiriki vicheko vinavyoongeza mshikamano wa kifamilia. Wakati mwingine, tunapenda kucheza michezo ya ubao au kadi jambo linaloleta burudani na huimarisha uhusiano yetu. Pia hupenda kutazama video au filamu pamoja hasa wakati wa mapumziko au wikendi, ili kufurahia muda wa pamoja bila haraka. Zaidi ya hapo, kushiriki shughuli ndogo kama kupanga nyumba au kuenda matembezini, hutusaidia kuimarisha umoja na kuunda ukumbukumbu nzuri. Kwa ujumla, kutumia muda na familia yangu hunipa amani ya moyo, furaha na nguvu mpya za kukabiliana na changamoto za kila siku.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya wazi, heshima na maelewano. Ninathamini sana mazungumzo ya ana kwa ana kwa sababu huniruhusu kuelewa hisia, lugha ya mwili na mtazamo wa mtu mwingine kwa urahisi zaidi. Hata hivyo, pia kuhutumia simu, ujumbe mfupi na barua pepe pale inapo hitajika. Hasa kwa mawasiliano ya kazi au pale umbali unapokuwa mkubwa. Muhimu kwangu ni kuhakikisha ujumbe wangu unaeleweka vizuri na pia kuwasikiliza wengine kwa makini ili kuepuka kutoelewana.

Mara nyingi hucheza na watoto wangu. Kwa sababu kucheza nao huniletea furaha kubwa na kunanifanya nijisikie karibu sana nao. Michezo hii hunipa nafasi ya kuimarisha uhusiano wa mzazi na mtoto, kuwasikiliza na kuelewa hisia na mahitaji yao vizuri zaidi. Pia, kucheza nao hunisaidia kuwa sehemu ya ukuaji wao, kuwafundisha maadili kama ushirikiano, subira na kuheshimiana kwa njia ya kufurahisha. Zaidi ya hapo, muda wa kucheza hunipa mapumziko ya mawazo na kunifanya niondokane na msongo wa kazi wa kila siku. Kwa ujumla, kucheza na watoto wangu ni wakati wa thamani sana kwangu kwa sababu huleta vicheko, upendo na kumbukumbu nzuri zitakazobaki nao kwa muda mrefu.

Napanga kazi zangu kwa utaratibu wa makini na kwa mpangilio wa kipaumbele, ili kuhakikisha kila jambo linatimizwa kwa ufanisi na bila msongamano. Kwanza, hufanya orodha ya kazi muhimu zinazohitaji kutimizwa siku hiyo, nikitambua nizipi zinazohitaji umakini zaidi na nizipi zinazoweza kusubiri. Baada ya hapo, huweka muda maalum wa kila kazi nikihakikisha ninaanza na kazi ambazo ni muhimu zaidi au zinahitaji nguvu nyingi. Kisha kuendelea na zile zinazohitaji nguvu kidogo. Pia hufanya jitihada ya kujumuisha mapumziko katia ya kazi ili kuepuka uchovu na kudumisha utulivu wa akili. Mara nyingine hutumia teknolojia au programu za kupanga kazi ilikuwa na kumbukumbu ya kila hatua na kuhakikisha siwezi kusahau jambo lolote. Kwa njia hii, napata ufanisi amani ya akili na matokeo bora. Huku pia nikijifunza kuzingatia muda na kupanga majukumu kwa usahihi zaidi siku hadi siku. Mpangilio huufanya kazi kuwa rahisi yenye tija na kuniruhusu kufanikisha malengo ya yangu bila presha kubwa.

Wakati wa mapumziko kazini, napenda kutumia muda wangu kupumzika na kurejesha nguvu za mwili na akili, ili kuendelea na kazi kwa ufanisi. Mara nyingi, hula chakula cha mchana kilicho rahisi lakini chenye lishe, kisha hutoa muda kidogo wa kutembea au kupumzika kando kidogo, ili kuniruhusu kuondoa msongo wa mawazo. Pia napenda kutumia muda huu kusikiliza muziki, kuangalia video fupi mtandaoni au kuzungumza na wenzangu kwa urahisi ili kuimarisha uhusiano na kupata furaha kidogo. Wakati mwingine, napenda pia kutafakari au kupanga kazi zangu zinazofuata ili niondoke kwenye mapumziko, nikiwa tayari na makini. Kwa ujumla, kutumia muda wa mapumziko kazini, kunanisaidia kubaki na nishati, kuwa makini na kudumisha amani ya akili. Jambo linaloongeza ufanisi na furaha kazini.

Napendelea kula wali kwa sababu ni chakula rahisi, kinachonirithisha na huchanganywa vizuri na aina mbalimbali za mboga, nyama au mchuzi. Wali hunipa nguvu na nishati zinazohitajika kwa shughuli za kila siku. Iwe ni kazini au nyumbani. Zaidi ya hapo, kula wali pia hufanya chakula kuwa cha harufu nzuri na latha tamu. Hasaa pale unaposhirikiana na familia au marafiki. Pia ni chakula kinachopatikana kwa urahisi, kinachoritisha tumbo na kinarahisisha kupanga mlo bila matatizo mengi. Kwa ujumla, wali ni chakula ninachopendelea kwa sababu kinanipa furaha, nguvu na kurithika. Huku pia kikibaki kipekee katika tamaduni na mapishi ya nyumbani.

Napendelea kutazama michezo kuliko kucheza kwa sababu kunanipa furaha, msisimiko na nina nafasi ya kujifunza mbinu au mikakati ya wachezaji. Kutazama michezo pia huniruhusu kupumzika, kufurahia burudani na kushirikiana hisia na marafiki au familia wakati wa meti. Zaidi ya hapo, ninapopitia michezo mbalimbali, hupata motisha na msisimko wa kusishindana, jambo linalonifanya nijisikie sehemu ya tukio hata kama siko uwanjani. Kwa ujumla, kutazama michezo kunanipa burudani, elimu kidogo ya mpinu na furaha ya pamoja. Huku pia nikijifunza kushirikiana na kushangilia kwa heshima na wengine.

Mimi ni mtu wa ubunifu. Napenda kufikiria njia mpya za kufanya mambo, kutatua changamoto kwa mawazo tofauti na kubuni suluhisho zinazo rahisisha kazi au maisha ya kila siku. Ubunifu wangu hujitokeza katika kupanga kazi, kupanga matukio, kuchagua mavazi au hata katika jinsi ninavyowasiliana na watu. Pia napenda kujifunza mambo mapya na kujaribu mbinu mpya, jambo lalo saidia kupanua mawazo yangu na kubaki nikiwa na hamasa. Kwa ujumla, ubunifu hunisaidia kuwa mwepesi wa mawazo kubadilika kirahisi na kuleta matokeo chanya katika ninachokifanya.

Likizo yangu ya ndoto ni kuenda Maldives. Kwa sababu ni sehemu ya kipekee yenye mandhari ya kuvutia, maji safi ya bahari na fukwe za mchanga mweupe ambazo hutoa amani ya kipekee. Nilipokuwa nikifikiria likizo hii napenda kukaa kwenye hoteli za kwenye maji, nikifurahia mandhari ya jua likizama na kuangalia samaki wakicheza majini. Zaidi ya hapo, ningependa kufanya shughuli za baharini kama kuogelea, kuvinjari samaki au kutembea kando ya fukwe za mchanga, jambo linalonipa hisia za uhuru na utulivu. Likizo hii pia ni nafasi ya kupumzika na kusau msongo wa mawazo, huku nikijumulisha muda mzuri na familia au marafiki. Kwa jumla, likizo ya ndoto Maldives ni nafasi ya kipekee ya kufurahia uzuri wa asili, amani ya akili na burudani isiosahaulika, jambo linalonifanya nijisikie furaha na kuridhika kikamilifu.

Napenda kwenda madukani wakati wa wikendi kwa sababu ni wakati wa kupumzika na kushugulikia shughuli za kila siku bila haraka. Wakati huu, natembea maduka kwa utulivu, kuchagua bidhaa kwa umakini na kulinganisha bei ili kuhakikisha ninapata kilicho bora. Zaidi ya hapo, hunipa nafasi ya kuchukua muda na familia au marafiki kufanya ununuzi pamoja na kufurahia muda wa pamoja bila msongo wa kazi. Pia napenda kwenda madukani wakati wa wikendi kwa sababu miji huwa haingi shughuli nyingi za kazini, jambo linaloongeza faraja na utulivu wa manunuzi.

Nina kipawa cha ubunifu na kupanga mambo kwa utaratibu. Hii inaniwezesha kutatua changamoto, kupanga kazi zangu na za wengine kwa ufanisi na kuunda mjia mpia za kufanya mambo. Pia nina kipawa cha kuwasiliana vizuri na watu, kushirikiana kwa urahisi na kuelewa mawazo na hisia za wengine. Jambo linalo ongeza mshikamano katika kazi na maisha ya kila siku. Zaidi ya hapo, nina kipawa cha kujifunza haraka na kutumia ujuzi huo katika hali tofauti. Jambo linalo nifanya niwe na tija na ubora katika kila jambo ninachofanya. Kwa ujumla, vipawa hivi huufanya niwe mwepesi wa mawazo mwenye ufahamu na mwenye uwezo wakufanikisha malengo yangu kikamilifu.

Napendelea shati na tishati zote, kwa sababu zote zinafaa katika hali tofauti na zinaongeza urahisi wa mavazi. Shati hupendelewa pale ninapohitaji kuonekana rasmi, safi na kuvutia, kama kazini au kwenye mikutano, huku zikitoa hisia ya heshima na mpangilio mzuri. Kwa upande mwingine, tishati hupendelewa wakati wa burudani, mapumziko au shughuli zisizo rasmi kwani ni rahisi za starehe na hufanya nijisikie huru. Kuchanganya shati na tishati kunanipa uhuru wa kutumia mavazi kulingala na hali, msimu na shughuli. Huku nikibaki nikiwa na mtindo mzuri na raham. Kwa jumla, napenda zote kwa sababu zinafaa kwa muda na mazingira tofauti na hufanya maisha ya kila siku kuwa rahisi na yenye furaha.

Kawaida ninalala kwa takriban masaa sita kila usiku. Hii hufanya niondoke usingizini nikihisi kidogo mchovu lakini tayari kushughulikia majukumu yangu ya usiku. Masaa haya ya usingizi hunisaidia kupumzika mwili na akili, kurekebisha nguvu za mwili na kudumisha afya ya akili. Ingawa sio usingizi mrefu sana, mara nyingine hupunguza uchovu wa mwili na kuniruhusu kuwa makini kazini, nyumbani au katika shuguli za kila siku. Ninajitahidi kuhakikisha usingizi huu ni wa utulivu na bila usumbufu ili kuruhusu mwili wangu kupumzika kikamilifu na kuamka nikihisi vizuri. Kwa ujumla, masaa haya sita ya usingizi ni muhimu kwa afya utendaji na ustawi wangu wa kila siku.

Timu yangu ya mpira wa miguu ninayopenda ni Arsenal na ninaposhuhudia wanaposhinda nahisi furaha kubwa msisimko na fahari isiyo na kifani. Ushindi wao hunifanya nijisikie kama sehemu ya kikundi chao huku nikifurahia kila goli, kila mbinu nzuri na jitihada wanozofanya uwanjani. Ushindi wa Arsenal hutoa motisha na furaha hata kwa siku nyingine za kawaida, kwani hunibadilishia hisia na kunifanya nicheke, nisikie shauku na kushiriki furaha na mashabiki wengine. Kati ya wachezaji wote, ninampenda sana Bukayo Saka, kwa sababu ni mchezaji mshikamano, mwenye ujasiri na anayefanya mambo makubwa uwanjani. Uwezo wake wa kuendesha mpira, kutoa pasi sahihi na kufunga goli linanipa msisimko wa kipekee kila wakati Arsenal inakua uwanjani. Kwa jumla, kufuata Arsenal kunanipa furaha msisimko na hisia ya mshikamano huku nikifurahia mchezo yao na mafanikio yao kwa moyo wote.

Napenda kuogelea kwa sababu ni burudani ya kipekee inayo niruhusu kupumzika na kuondoa msongo wa mawazo. Kuogelea hunisaidia mwili wangu kuwa mwenye nguvu na afya kwani hunilazimisha misuli yote kufanya kazi kwa usawa. Kuogelea pia ni njia nzuri ya kuboresha uratibu wa mwili na kubaki makini. Huku nikifurahia maji safi na utulivu unaopatikana wakati nipo ndani ya bwawa au baharini. Pia kuogelea ni wakati mzuri wa kufikiri, kupanga mawazo na kupata hisia za furaha na uhuru. Jambo linalonifanya nijisikie vizuri kiakili na kimwili. Kwa ujumla, kuogelea ni shughuli ninayopenda sana kwa sababu hunipa burudani, afya na utulivu wa akili kwa wakati mmoja.

Nimewai kufikiria na kuanza biashara yangu na hadi sasa ninaendesha moja ambayo imenisaidia sana kukuza ujuzi wangu wa kibiashara na kujitegemea kifedha kuanzisha biashara yangu kumeleta changamoto nyingi, lakini pia kunanifundisha umakini, subira na mbinu za kupanga ili kuhakikisha kila kitu kinaenda vizuri. Katika biashara yangu, napenda kuhakikisha ninafanya kazi kwa ufanisi, kushirikiana na wateja na wafanya kazi wenzangu kwa wazi na heshima, na kutafuta njia mpya za kuongeza mauzo na kuboresha huduma. Zaidi ya hapo, kuendesha biashara kunanisaidia kujifunza kujisimamia kifedha, kuanzisha mikakati ya maendeleo na kukabiliana na changamoto kwa urahisi. Kua na biyashara yangu kuna nipa uhuru, furaha na kurithika. Huku nikijifunza kila siku jinsi ya kuwa mbunifu, mwepesi wa mawazo na kuendeleza kipawa changu kibiashara.

Napenda kuvaa kofia hasa wakati wa jua kali au nikiwa pwani, kwa sababu husaidia kulinzi jua moja kwa moja na kulinda uso na macho. Kofia pia hunipa hisia ya mtindo na urahisi kwani unaweza kuchagua aina mbalimbali kulingana na hali ya hewa au shughuli. Wakati nipo pwani, kofia hunisaidia pia kuzuhia mchanga na upepo kuingia machoni au nywele. Jambo linaloongeza faraja na urahisi. Zaidi ya hapo, kuvaa kofia ni sehemu ya kujijali na kuonyesha mtindo binafsi huku nikibaki na uhuru wa kufanya shughuli za kigeni kama matembezi, kuogelea, au kupumzika kando ya bahari. Kofia ni chaguo nzuri kwa sababu inakulinda, inaboresha mtindo na huongeza faraja katika hali ya jua na kwani.

Napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu kunanipa urahisi, faraja na nafasi ya kupanga muda wangu kwa uhuru. Nikifanya kazi nyumbani naweza kuepuka msongamano wa usafiri, kutumia muda zaidi kwa familia na kuzingatia kazi zangu bila usumbufu mkubwa. Kufanya kazi nyumbani, hufanya niwe na utulivu wa akili kwani mazingira ya nyumba huniruhusu kufikiria kwa utulivu, kupanga kazi kwa mpangilio mzuri na kukamilisha majukumu kwa ufanisi. Napenda kufanya kazi nyumbani kwa sababu utoa fursa ya kujijali, kupumzika kidogo katika kati ya majukumu na kudumisha usawa kati ya kazi na maisha binafsi. Kwa ujumla, kufanya kazi nyumbani kunanisaidia kuwa natija, amani ya akili na furaha katika kila jambo ninachofanya.

Ninapojilinda kutoka vitisho vya mtandao, hufanya hivyo kwa makini na uwajibikaji ili kuhakikisha usalama wangu wa kifedha, wa kibinafsi na wa kili unadumishwa. Kwanza, sihusiani na watu niliowawajua tu mtandaoni na kuhepuka kuwasiliana na watu wasiojulikana au kuzingatia ujumbe usio wa kawaida. Pili, hufuata usalama wa mitandao kama kutumia nywila imara, kuweka mipangilio ya faragha kwenye akaunti zangu na kuepuka kubonyeza viungo vya mitandao visivyo salama. Pia ninapopokea vitisho au jumbe wa kutisha, ninahifadhi ushahidi na kuwasiliana na mamlaka husika au timu za mitandao badala ya kujaribu kushughulikia mwenyewe. Zaidi ya hapo, kupunguza kuchapisha taarifa binafsi zisizo za lazima mtandaoni kwa kufanya hivi napata amani ya akili, usalama wa data zangu na uhakika wa kutumia mtandao kwa ufanisi bila hatari.

Napendelea kusimamia na kusimamiwa kwa sababu kila moja ina faida zake kulingalana na hali na majukumu. Kusimamia kunanipa nafasi ya kuchukua uamuzi, kupanga kazi na kuhakikisha kila jambo linaenda kusawa, jambo linalonipa ujuzi, uwajibikaji na ubunifu wangu. Kwa upande mwingine, kusimamiwa ni muhimu pia kwani kuna nisaidia kujifunza kufuata mwongozo sahihi na kufanya kazi kwa umakini zaidi bila makosa. Huku nikipata nafasi ya kukuza ujuzi na maarifa mapia. Kwa hivyo, napendelea mchanganiko wa kuzote mbili ambapo ninaweza kuchukua jukumu linapohitajika na pia kujifunza na kusimamiwa pale kuna mwongozo au uzoefu wa kuongeza ubora wa kazi. Hii njia husaidia kufanikisha malengo, kuboresha ufanisi na kudumisha ushirikiano mzuri kazini au nyumbani.

Nilalinda faraga yangu mtandaoni kwa kuwa makini na taarifa ninazo shiriki na kwa kutumia mbinu mbalimbali za usalama wakidigitali. Kwanza, kutumia nyuila imara na tofauti kwa akaunti zangu na pale inapoweze kana kuongeza udhibitisho wa hatuwa mbili ili kuongeza usalama. Pia huangalia na kurekebisha mipangilio ya faraga kwenye mitandao ya kijami ili kwa kuakikisha taarifa zangu zinaonekana kwa watu ninaowaamini tu. Pia huepuka kubonyeza viungo vya na au kupekuwa faili zisizo eleweka na hua makini na barua pepe au ujumbe wa utapeli. Nina jitahidi pia kutoshiriki taarifa binafsi nyingi mitandaoni kama anuani au taarifa za kifedha. Kwa ujumla, kwa kuwa muangalifu na kutumia teknolojia kwa hekima na weza kulinda faraka yangu, data zangu na amani ya akili ninapo tumia mtandao.

Mafanikio ya binafsi ninayodhamini kazini ni yale yanayohusiana na kufanikisha malengo yangu, kuongeza ufanisi na kuboresha kazi kwa kiwango cha juu. Kwa mfano, napenda pale ninapokamilisha mradi mgumu kwa wakati unofaa na kwa ubora, au ninapopata maoni chanya kutoka kwa wateja au viongozi kuhusu kazi yangu. Napenda kufanikisha ushirikiano mzuri wa timu ambapo kila mmoja anashirikiana vyema na matokeo ni mazuri kwa wote. Pia ninapothamini mafanikio yangu pale ninapojifunza mbinu mpya, kutumia teknolojia au ujuzi wa kisasa kuboresha matokeo na kuona maendeleo yangu binafsi. Mafanikio haya huniwezesha kujivunia kazi yangu, kuongezea motisha na kudumisha amani na furaha kazini. Huku nikijenga msingi imara na mafanikio ya baadae.

Ninanunua vitu kwa kutumia simu mara nyingi, kwa sababu ni rahisi, haraka na kunisaidia kuokua muda. Kupitia simu, naweza kulipa bidhaa, kuagiza chakula au kununua huduma mbalimbali mtandaoni bila haja ya kuenda madukani kwa mikono. Zaidi ya hapo, kununua kwa simu kunanipa uhakika na usalama hasa wakati wa kutumia njia za malipo zilizo hakikishwa na pia kunarahisisha kufuata order au kufuatilia malipo. Napenda pia kununua kwa simu ili kupata ofa, punguzo au bidhaa ambazo si rahisi kupata dukani. Kwa ujumla, kununua kwa kutumia simu ni njia rahisi, salama na yenye ufanisi ambayo hufanya maisha ya kila siku kuwa rahisi na enye furaha zaidi.

Napenda kujaribu skating. Kwa sababu ni mchezo wa kipekee, unaojumuisha burudani, msisimko na mazoezi ya mwili kwa wakati mmoja. Skating utanisaidia kuboresha usawa, uratibu wa mwili na stamina. Huku pia ukitoa changamoto ya kujifunza mbinu mpya na kudumisha makini kila wakati. Zaidi ya hapo, mchezo huu hufurahisha sana ikiwa unafanywa pamoja na marafiki au familia. Jambo linaloongeza mshikamano na furaha ya pamoja. Napenda pia skating kwa sababu hutoa hisia ya uhuru na furaha unapokuwa ukisongeza mwili na kujivinjari barafu au sehemu ya skating. Kwa ujumla, kujaribu skating kunanipa msisimiko burudani na afya mwilini na kiakili. Huku pia nikijifunza ujuzi mpya na kufurahia wakati wangu kwa ufuraha.

Napendelea mahali pa kimya kuliko kelele kwa sababu kunanisaidia kufikiri kwa utulivu, kupumzika na kuzingatia kazi zangu au mawazo binafsi bila usumbufu. Mahali pa kimya huniruhusu kuwa makini, kupanga mambo kwa mpangilio mzuri na kufanya maamuzi sahihi. Zaidi ya hapo, kunatoa nafasi ya kutafakari, kusoma au kufanya shughuli za burudani bila kuzuiwa na kelele za jirani au mazingira. Pia kimya hufanya mnipate amani ya akili na furaha ya ndani. Jambo linalonisaidia utulivu wa mwili na akili. Napendelea kimia kwa sababu ni nafasi ya kumzika, kuzingatia kila kitu kwa utulivu na kupata amani ya ndani.

Ushauri ningeweza kumpa mtu anaye anza kazi ni kwamba achukue kila siku kwa utulivu, ajifunze na awe makini katika kila jambo analofanya. Kwanza ni muhimu kujua majukumu yake vizuri, kuuliza maswali pale anaposhindwa kuelewa na kutokuwa na aibu kukiri pale amekosea. Pili, ahakikishae anashirikiana vizuri na wenzake, anajenga uhusiano mzuri na anathamini maoni ya wengine kwani haya husaidia kujifunza na kuboresha utendaji. Zaidi ya hapo, ni vyema kuzingatia muda, kupanga kazi kwa mpangilio na kudumisha nidhamu binafsi ili kuonyesha uaminifu na ustadi wake kazini. Pia anapaswa kuchukua fursa ya kujifunza teknolojia mbinu na ujuzi mpya ili kuboresha uwezo wake. Ushauri huu unamsaidia kuanza kazi kwa ufanisi, kujenga heshima na kueka msingi imara wa maendeleo ya kitaaluma.

Katika kazi yangu, natamani kufikia hatua ya kuwa na ukuwaji endelevu si tu kwa upande wa mafanikio ya kifedha, bali pia kwa athari ninayotoa kwa jamii na watu ninaofanya nao kazi. Lengo langu ni kujijenga kama mtaalamu na mfanya biashara mwenye ujuzi mpana, maadili imara na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi hata katika mazingira yenye changamoto. Nataka kazi yangu iwe na mwelekeo unaoleta suluhisho ambapo ninaweza kuboresha maisha ya wengine iwe ni kupitia huduma bora, ajira au mawazo bunifu yanayo jibu mahitaji halisi ya jami. Pia ninataka kufikia kiwango cha uhuru wa kitaluma ambapo nina uwezo wa kupanga muda wangu vizuri na kusawazisha kazi, familia na maisha ya kiroho. Natamani kujenga mifumo dhabiti kazini itakayo niwezesha kukua bila kuchoka kupita kiasi, na hata kuwasaidia wengine kukua kupitia mafunzo, ushauri au ushirikiano wakibiashara. Katika safari hii, najiona nikijifunza kila siku kuboresha ujuzi wangu wa teknolojia usimamizi wa mawasiliano ili niende sambamba na mabadiliko ya dunia ya kazi. Zaidi ya yote, nataka nifike mahali ambapo nitajivunia safari niliopitia, mahali ambapo nitahisi kuwa jitihada zangu zimeleta maana. Si lazima iwe cheo kikubwa pekee, bali iwe ni kazi inayo nipa kuridhika moyoni, heshima binafsi na uthibitisho kwamba nilitumia vipaji vyangu ipasavyo.

Harufu ninayoipenda zaidi ni ile inayonipa hisia ya utulivu, furaha na kumbukumbu nzuri. Kwa upande wa chakula, napenda sana harufu ya keki inayookwa hasa keki ya chokoleti kwa sababu inanifanya nihisi joto la nyumbani na wakati wa furaha na familia. Pia harufu ya kahawa na ya moto inanipa uchangamfu na hamasa hasa asubuhi au ninapohitaji kuzingatia kazi. Kwa upande wa maua, napenda harufu ya rose na lavender. Rose inanipa hisia ya upole na mapenzi. Huku lavender ikinisaidia kutulia na kupumzika kiakili. Harufu za maua hunifanya nijisikie karibu na asili na kunipa amani ya moyo. Kwa manukato, napendelea harufu zenye mchanganyiko wa vanilla na maua laini. Harufu hizi hunipa hisia ya kujiamini usafi na mvuto bila kuwa mzito sana. Kwa ujumla, napenda harufu ambazo si kali, bali zenye utulivu, zinazoweza kunibadilishia hisia na kunifanya nijisikie vizuri siku nzima.

Kumbukumbu yangu nzuri zaidi ya shule ni kushiriki mashindano ya kuogelea na ya hisabati. Hasa nyakati ambazo niliweza kushinda. Mashindano ya kuogelea yalinifundisha nithamu, kujituma na kujiamini kwa sababu yalihitaji mazoezi ya mara kwa mara na ujasiri wa kushindana mbele ya watu wengi. Kila nilipoingia majini, nilijifunza kutegemea uwezo wangu mwenyewe na kutokata tamaa hadi mwisho. Kwa upande wa mashindano ya hisabati, ushindi ulionipa furaha ni ya kipeke kwa sababu uliimarisha imani yangu katika uwezo wangu wakufikiri na kutatua matatizo. Ilikuwa heshima kuona juhudi zangu zikizaa matunda na pia kupata pongezi kutoka kwa walimu na wanafunzi wenzangu. Ushindi huu ulinipa motisha ya kupenda zaidi masomo na kuamini kuwa juhudi na kujitolea huleta mafanikio.

Mwandishi wa vitabu ni NayeMpenda ni Emily Henry. Napenda sana uandishi wake kwa sababu unamchanganyiko mzuri wa mapenzi, ucheshi na hisia za kweli za maisha. Anauwezo wa kuandika hadithi zinazosomwa kwa urahisi, lakini zanye ujumbe mzito kuhusu mahusiano, kujitambua na kukua kimaisha. Vitabu vyake mara nyingi vina wahusika wanaohisi kama watu halisi, wenye changamoto, udhaifu na ndoto zinazofanana na hali halisi ya maisha. Pia napenda jinsi anavyo tumia mazungumzo kwa uhalisia na mvuto. Jambo linalomfanya msomaji ajiingize kabisa kwenye hadithi. Kwa ujumla, Emily Henry ni mwandishi ninaye mfurahia kwa sababu vitabu vyake vinanipa burudani, faraja na wakati mwingine kunifanya nijitafakari binafsi.

Natumia video kwa mawasiliano, hasa inapohitajika maelezo ya kina au pale ambapo mawasiliano ya ana kwa ana ni muhimu. Video hunisaidia kuelewa hisia na lugha ya mwili wa ninayezungumza naye, jambo linaloboresha uelewano. Pia ni muhimu katika kazi kwa mikutano ya mtandaoni, mafunzo au kuwasilisha mawazo kwa ufanisi zaidi. Hata hivyo, situmii video kila wakati. Utegemea mazingira, muda na umuhimu wa mazungumzo husika.